Napenda kutembea sehemu mbali mbali, lakini baadhi ya zile sehemu mimi hutembea ni sehemu ambazo zina miti na majani ya kijani kibichi na ambazo hazina kelele ama vumbi ama moshi inayotokana na magari. Sehemu ambayo naeza kutembea kwa amani ilikuweza kujisaidia kiafya na pia kuona ulimwengu ulivyo. Na pia sehemu ambayo ina wanyama pori kwa sababu za kitalii.

Napenda kucheza mchezo wa mpira wa miguu almarufu football. Mchezo huu huniwezesha kufanyisha maungo yangu yote mazoezi. Manake kuna kukimbia, kuna kupigia mpira, kuna kuruka. Kwa hivyo, napenda kunyosha maungo yangu kupitia mchezo wa mpira wa miguu. Na pia inaniwezesha kupata marafiki na kuweza kukuwa na afya njema wakati tunapo shindana.

Bila shaka napenda chakula kitamu, sidhani kuna binadamu awaye yeyote ambaye hapendi chakula kitamu. Kwa hivyo, nikipata chakula kama pilau, nyama ya kuchoma, samaki, wali wa nazi. Na hivyo ni baadhi tu ya chakula tamu ambazo napendelea. Na pia wakati mwingine naweza kula keki kama ni sherehe ya kusherehekea kuzaliwa kwa mtu. Kwa hivyo, ni jambo tu la kawaida mimi hupenda chakula tamu.

Mara kwa mara habari zina mtandaoni nazipata kupitia mtandao wa twitter. Manake kupitia hashtagi unaeza pata habari zinazo jiri. Hilo wakati ambayo inafanyika ama kwa kimombo tunasema live na baada ya muda mfupi ya tukio utapata habari na pia utapata kuna watu wanazungumzia swala hilo. Kwa hivo utaweza kuielewa kwa kina lakini pia naeza pitia magazeti mbali mbali kama vile metandao ya BBC, Al Jazeera na New York Times.

Kujienda kwa mkutano, lazima kwanza nijue mada itakayozungumzia katika mkutano huo. Baadaye nifanye utafiti wangu kuhakikisha kwamba ninaelewa mada hiyo kwa kina na nina tu baadhi ya zile maudhui ambayo nitachangia katika mazungumzo katika mkutano huo. Na pia nahakikisha kwamba naingia mkutanoni kwa muda unaofaa na ninaelewa ni kina nani wako mkutano huo. Na hivyo basi nitakuwa tayari kabisa mkutano unapoanza.

Malengo ambayo ninayo katika kazi yangu ni kuweza kutoka kiwango kimoja hadi kingine kwa hivyo naweza kujielimisha ili kupata mbinu mbali mbali za kuboresha kazi ninayofanya. Kwa hivyo natumia mtandao wa YouTube, natumia baadhi ya mitandao ya kielimu ili kuweza kujibidiisha na ili kuweza kujifahamisha kinachojiri dunia mzima ilikuweza kuboresha kazi yangu.

Shughli zangu katika siku ya mvua zinategemea kama niko mjini ama niko mashambani. Kama niko mjini mara nyingi mvua hunizuia kufanya mambo mengi kwa hivyo inabidi natulia nyumbani, nafuatilia vipindi televisheni na kutengeneza kahawa moto. Lakini ninapokuwa kule mashinani, kule mashambani. Wakati wa mvua ni wakati wa kuhakikisha kwamba shamba langu liko tayari kupandwa. Kwa hivyo mvua inapotulia, najitayarisha kupanda na shamba liwe tayari. Ili mimea yangu ikue na kunawiri.

Mara nyingi sivai kofia, lakini jua linapokuwa liko kali sana na nina shughuli za kufanya kule nje. Naeza vaa kofia ili kuzuia maadhari ya miale ya jua. Na pia wakati wa mvua ama baridi, naeza vaa kofia kupunguza makali ya baridi. Lakini mara mingi huwa situmii kofia. Mara nyingi situmii kofia nakuwa niko tu nilivyo. Ila tu wakati wa mvua ama wakati jua linapokuwa kali.

Napenda sanaa ya filamu na sanaa ya muziki. Sanaa ya filamu hunitumbuiza na pia huniezesha kujifunza mambo mingi na najipata tu nikifurahia sanaa hiyo kwa ule ustadi ambao wenye sanaa hiyo ama waigizaji wanavyofanya. Na sanaa ya muziki pia inanipendeza maanake muziki hunituliza, kunitumbuiza na kunielimisha kuhusu mambo mbali mbali katika jamii.

Kwa kawaida mimi sipigi chombo chochote cha muziki, maana sina talanta hiyo. Lakini ninapendelea kuona watu wanapopiga vyombo mbali mbali vya muziki. Na baadhi ya vyombo hivyo, moja wako ya hizo vyombo ni ile kibodi ambayo inatumiwa kucheza muziki mbali mbali. Mimi hufurahia sana ninapoona chombo hicho kinachochezwa kwa ustadi na yule mtu ambaye anaifahamu.

Jambo moja ambayo linanifanya kufurahi sana ni kuweza kuona filamu ambayo inanipendeza, filamu ambayo ina vita, filamu ambayo ina mambo ya kijeshi hivi, ama mambo ya kiusalamu wa ndani. Ni jambo ambalo hunipendeza kwa sana sana. Haijalishi kama ninaionea filamu hiyo nyumbani ama kama ninaionea katika viumbe vya sinema. Ni jambo la kufurahisha sana.

Filamu ninazopendelea kwa sana ni filamu ambazo zina mambo ya kijeshi, mambo ya historia na mambo ya siasa. Maanake filamu zinazozungumzia ama zingatia mambo kama vita vya kwanza na vita vya pili vya dunia ama vita kama vinavyoendelea saa hizi kati ya ukraine na urusi. Yaani ni filamu ambazo zanipendeza kwa sana maanake zinanitumbuiza kwa sana sana sana.

Kwa sasa siishi mahali nilipozaliwa, nilizaliwa mkoa wa magharibi mwa Kenya, lakini hivi sasa naishi mjini Nairobi, ambao ndio mji mkuu wa jamhuri ya Kenya katika eneo la embakasi. Lakini kuzaliwa kwangu ilikuwa magharibi mwa Kenya katika mji wa Bungoma, lakini kwa sababu za elimu na kikazi, ikabidi nihamie mjini Nairobi ili kuweza kuendeleza maisha yangu.

Naam, mara kwa mara navaa saa ya mkononi ingawa si kila wakati. Naivaa katika mkono wangu wa kulia ili kuweza kuangalia muda, kujua muda gani. Lakini pia naivaa kwa minajili ya kutia nakshi na kuweka urembo katika mavazi yangu. Kwa hivyo ni urembo na pia kuitumia kuelezea wakati ambao unafaa.

Mara kwa mara mimi hutumia chai, chai ya majani. Lakini pia jioni wakati nafanya kazi zangu wa ama nimetulia, napenda kutumia kahawa ambayo imetiwa sukari si ile, kahawa tungu ama kahawa chungu. Kwa hivyo nabadilisha kati ya chai sana sana masaa ya asubuhi, lakini jioni na mida ya alasiri, napenda kutumia kahawa kwa hivyo nachanganya kati ya chai ya maziwa na kahawa.

Ninapotaka kujifunza mambo mapya. Jambo la kwanza ninalofanya ni kuingia mtandaoni kuweza kufanya utafiti na kusoma yale yaliyoandikwa kuhusu mambo hayo. Baadaye pia napenda kuwahusisha watu ambao wanafanya mambo hayo tayari ili kuweza kupata kutokana na uzoefu wao wa mambo hayo. Waweze kunielezea yapi ya kujifunza na yapi ya kuepuka ili kupata ufahamu wa ndani wa mambo hayo.

Harufu nayoipenda zaidi ni harufu ya chakula cha haswa pilau ama chakula cha pilau ambao ni wali wa pale mwambao wa pwani ni chakula ambacho kimetengezwa kutumia wali, nyama na viungo mbali mbali. Vikiwemo mdalasini, vikiwemo mbari, vikiwemo viungo tu vya aina tofauti tofauti. Mchanganyiko wa viungo hivo unatoa harufu maridhawa kabisa.

Mimi huenda maktabani mara kama nne kwa mwezi. Manake mara nyingi nasoma vitabu vyangu kupitia simu ya mkononi. Ama katika tarakilishi kupitia mitandao ambayo inaeneza vitabu hizi ambazo kwa kiingereza tunaziita online libraries. Ikiwemo kama vile Amazon na zinginezo kwa hivo si lazima niende maktabani ili niweze kusoma ama kudururua vitabu.

Badhi ya mboga ninazopendelea kukula ni mboga za kienyeji. Zikiwemo mchicha. Awa vile sikuma wiki. Inayochanganywa na mboga kama ile tunaita kwa kimombo spinach. Ambazo zikichanganywa. Zina kua tu siyo latha peke. Latha ndiyo ni tamu. Lakini zina manufaa anuai ya kiafya. Manufaa ambae yananijenga mwili. Na kwakisha kwamba naishi kwa muda mrefu. Kwa hivyo mboga hizo nazipendelea sana kwa sana.

Jambo la kwanza, ninalofanya ninapo pata kuna makosa kazini, ni kujaribu kuangalia makosa haya yametokana na njia gani ili niweze kuishughulikia ipasavyo. Badaye, naishughulikia kutokana na uzoefu wangu wa kazi hiyo, na kama sina uzoefu huo, natafuta mtu ambaye anaweza kunishauri na kuniwezesha kusuluhisha makosa hayo. Na baadaye na hakikisha kwamba na rekodi yale mambo ambaye nimejifunza kutokana na makosa hayo ili yasiweze kujirudia siku zijazo.

Tunda linalo nipendeza kwa sana ni chungwa, chungwa ambalo limeiva vizuri, ambalo lina rangi ya manjano katika maganda yake upande wa nje. Ni tunda ambalo ni tamu sana na pia ni tunda ambalo lina vitamini vya kutosha vitamini aina ya cha ama vitamin C. Na kwa hivyo linasaidia sana kuniweka katika hali ya afya na linanisaidia kupunguza makali ya kiu na vile vile tu kufurahia ladha yake.

Bila shaka chakula nilachokipenda zaidi ni chakula cha pilau ambao ni wali, uliopikwa pamoja na nyama, nyama ya ngombe. Na ikikatiwa viungo, viungo mbali mbali. Na chakula hicho kinaliwa pamoja na kachumbari ambayo ni nyanya na vitungu na dania vilivyo katwa katwa pamoja. Na kuekelewa katika chakula hicho. Ni chakula ketamu, kinaeza kuliwa katika sherehe yoyote. Na pia kinaezaliwa pale nyumbani.

Namkumbuka mwalimu ambaye alikuwa anaituwa mwalimu jane kutoka shule shule ya chekechea niliyosomea ni mwalimu ambaye alitufunza tu mambo mengi. Lakini jambo moja namkumbukia ni ule ukakamavu na kujitolea kwake katika kuhakikisha kwamba wanafunzi wake ama watoto wale wanapata huduma inayofaa katika shule ile. Ni mwalimu ambaye alikuwa na ukarimu sana na aliweza kutusaidia kujifunza mengi na kuweza kukua katika hali iliyo bora.

Keki nayoipenda ni keki ya chokoleti, keki iliotiwa chokoleti na ni keki ambayo ina utamu wa kivyake utamu mwingi, utamu wa kipeke naeza sema, ukilinganisha na keki zinginezo kama keki ya limau, keki ya chungwa na keki ya matunda mbali mbali ni keki ya mbayo si tamu tu ni tamu lakini pia inezatumika katika sherehe mbali mbali, sherehe ama maadhimisho mbali mbali.

Sijawahi kusafiri kwa ndege maisha yangu yote. Kawaida nasafiri kutumia gari, kutumia pikipiki na kutumia gari la moshi na nikatumia pia feri. Ila usafiri wa ndege ni jambo ambalo. Sijawahi shuhudia maisha yangu yote. Ila ni jambo ambalo. Ningependa kuweza kuangalia inaendaje. Ili iwe tu ni uzoefu wa usafiri kama wengine.

Kama mkristo kawaida naenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki ambayo ni siku ya jumapili ambayo ni siku ya kumwabudu Mungu na kumuomba Mungu na kuweza kujumuika na wakristo wengine ili kuweza kufanya ibada na tunapomaliza ibada tunapata kujuliana hali tunapata kutiana nguvu ili kuhimizana kwa wiki ambayo inayofuata kwa hivyo ni mara moja kwa wiki ambayo ni siku ya jumapili.

Ningependa kuwa na uwezo wa kifedha, maanake fedha zinahitajika katika mambo mingi katika hii maisha. Ni uwezo ambao utaniwezesha kushughulikia mahitaji yangu na kukidhi mahitaji ya jamii yangu. Na pia ni uwezo ambao ungeweza niwezesha kushughulikia jamii yangu kwa ujumla, kuweza kuhakikisha kwamba watoto wamepata elimu, watoto wamepata lishe bora, na kunao baadhi ya watu ambao wamepata mtaji wa kuanzisha biashara mbalimbali.

Mara nyingi sisikilizi redio kwa sana ila tu mara moja moja labda kufuatilia taarifa za habari za hapa na pale. Lakini redio yangu sana sana naitumia kusikiza muziki ambapo na iunganisha na tarakilishi ama na iunganisha na runinga yangu ili kuweza kusikiza mziki kutoka mtandaoni na kuweza kuwezesha kusikiza mziki huo kwa sauti inayofaa. Na kuweza kujitumbuiza pale nyumbani. Lakini mara nyingi sisikizi redio sana sana ila tukujitumbuiza.

Nimepata mafanikio kadha wa kadha pale kazini, nimepata kutuzwa taji la kuwa mfanyikazi bora wa mwezi na pia mfanyikazi bora wa mwaka katika miaka kadhaa iliopita. Pia nimepata kupandishwa ngazi mara kadhaa kutokana na hali nzuri ya kazi ambayo naifanya na pia nimepata kuwa na uhuziano mwema na mahusiano mzuri na wateja pale kazini kulingana na kazi nzuri niliowafanyia.

Katika ututoni mwangu, tulifanya mambo mengi sana ili kuweza kujitumbuiza. Kwa mfano, tulikuwa tuendesha baiskeli, pale mtaani, na pia nje ya mtaa, tukienda maeneo mbali mbali, ili kuweza tu kutizama mandhari ya maeneo hayo, na pia tuliweza kucheza michezo mbali mbali, kama mpira wa miguu, kutuluweza kuogelea katika mito ili okuwa pali mtaani na pia tuluweza kukimbizana na kucheza na baruti ili kueza kupitisha mda.

Nyama nayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Bila shaka ni nyama ambayo ni nyororo, ni nyama ilio na ladha ya kupendeza, ni nyama yapendeza ata kwa kuiangalia tu maumbile yake. Ni nyama inezaliwa na ugali, inezaliwa na wali, inezaliwa pia na chapati. Kwa hivyo, nyama ya kuku naipendalea sana, ikifwatiwa kwa ukaribu na nyama ya samaki. Lakini nyama ya kuku ndiyo ya kwanza katika chaguzi hilo naam.

Mara nyingi ninapofurahi kuwa nyumbani, mimi huwa natazama filamu katika runinga yangu ama tarakilishi yangu. Filamu tu mbalimbali ambazo labda nimepania kuona kwa muda mrefu. Filamu ambazo zitanituliza mawazo, filamu ambazo zitanitumbuiza na kunifurahisha tu. Lakini zaidi ya hayo, pia napenda kucheza michezo ya kompyuta. Katika tarakilishi yangu, michezo ambayo inanituliza na kunitumbuiza, pia michezo kama GTA na Need for Speed.

Kwa kawaida siku yangu ya kuzaliwa naisherehekea kwa kujitumbuiza tu. Nitaanza na kusikiza muziki ya asubuhi. Baadaye niende maeneo ya kujitumbuiza ambapo ntaenda kufanya kupiga mbizi, kuogelea katika hoteli fulani. Baadaye masaa ya mchana ama adhuhuri hivi niweze kula chakula kitamu tu cha kujifurahisha. Baada ya mida ya jioni ama mida ya usiku, ntaenda majumba ya cinema kutazama filamu ambayo itanitumbuiza.

Kwa kawaida napendelea joto kuliko baridi manake joto likiwa limezidi naweza ingia palipo na kivuli na nikanywa maji baridi ama sharubati baridi maji ya machungwa ili kuweza kujituliza na kupunguza kupoteza kwa maji mwilini. Lakini baridi inapokuwa mingi inakuwa ni jambo ambalo ni la kutatanisha laweza hata kuniletea ugonjwa kwa hivo napendelea sana joto kuliko baridi.

La hasha, mara nyingi mimi huona kwamba vipuli ya vinakuwa na nakshi fulani ama urembo fulani vinapovaliwa na wanawake. Naelewa ya kwamba kuna wanaume ambao wanapendelea kuwa vipuli ambao vina wasaidia kutoa urembo fulani. Lakini kawaida ni mambo ambayo naona yanafaa kuwa ya wanawake. Kwa hivyo sipendelei kuvaa vipuli manake huwa sioni zikiwa na maana yoyote kwangu.

Naam mara nyingi mimi hufuatilia habari mtandaoni lakini hata napofuatilia habari mtandaoni bado usoma gazeti pale pale mtandaoni. Mara nyingi situmii gazeti la karatasi natumia gazeti pale mtandaoni ili kuweza kuelewa mambo yanayojiri katika nchi ya Kenya, bara la Afrika na ulimwengu mzima. Kwa hivyo mara nyingi nitakuwa katika simu yangu ya mkononi. Nikifuatilia matukio mtandaoni ama niwe panye tarakilishi nikifanya vivyo hivyo.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni chai ya majani. Chai iliyotiwa maziwa na pia yaweza tiwa viungo mbalimbali ili kuweza kuipea ladha tamu na harufu inayopendeza kwa hivyo chai ya majani ndiyo ninayokunywa kwa sana wakati wa asubuhi lakini pia wakati mwingine nabadilisha naweka kahawa kahawa chungu. Ili kuweza kubadilisha ladha na kuhakikisha ya kwamba naburudika asubuhi.

Jambo la kwanza ninalofanya ninapo anza kazi ni kuhakikisha kwamba nimeelewa maagizo ya kazi ile ninayopaswa kufanya. Kwa hivyo nasoma maagizo ili kuhakikisha kwamba nimeielewa kwa kina ndo manake ninapoanza kazi ile niifanye kwa nji ambayo inafaa. Kwa hivo nitasoma maagizo ya kazi ninayofanya. Na kama sikune agizo mbalo sija ilielewa mimi huuliza ama hufanya utafiti. Ilikuwa kisha wakamba kazi na yofanya ni ili kazi na yofa.

Naam bila shaka napenda kujifunza historia, manake naamini ya kwamba historia ni jambo ambalo linamafunzo tu mingi katika maisha yetu ya sasa. Kutokana na historia, tunaweza kujifunza yani mambo ambayo tunapaswa kufanya na pia tunajifunza mambo ambayo tunafaa kuepuka. Kwa hivyo historia ama ujuzi wa historia ni jambo la maana katika maisha ya mwanadamu na ni jambo la maana katika maisha ya jamii yoyote.

Mara nyingi wikendi napenda kutembea tembea katika mji wa Nairobi, kutembelea mahali tofauti tofauti katika mji wa Nairobi, ili kuweza kufuraia mandhari ya maeneo haya, ikiwemo eneo kama Uhuru Park, maeneo kama KICC, na maeneo ambayo tunaeza kupata elimu ya historia ya Kenya, na kuweza kujua mambo yalivyo katika nchi yangu.

Bila shaka, napenda kuenda pwani, hasa mwambao wa pwani ya Kenya, manake kuna ufuo wa bahari ya ambao ni msafi sana, ufuo wa bahari ya ambao naeza kujivinjari, naeza kubarizi, naeza kufurahia mandhari, naeza kutana na kutangamana na wakenya kutoka sehemu mbali mbali za nchi, na vile vile watalii kutoka sehemu mbali mbali za dunia. Kupitia kutangamana huko naeza kujifunza mambo mbali mbali katika maisha.

Baadhi ya changamoto nakutana nazo kazi ni kufanya kazi na wenzangu ambao labda hawajabobea katika kazi ile. Manake, utapata kwamba kuna mambo mengi tu ambayo labda hawafahamu katika kazi ile. Kwa hivyo inanibidi nichukue muda wangu kuwaonesha kazi hiyo inavyo fanywa. Na ni jambo ambalo linazuia mambo mingi kukamilika mwisho wa siku. Changamoto ingine pia ni saa zingine unafanya kazi. Mteja kwa nasa kukulipa. Fdhh anazopaswa kulipa. Kwa hivyo hii haya tunibadhi ya Changamoto Unayokumbana na zo kazini.

Nililipenda sana somo la kingereza pale shule ni kwanze ya shule la msingi, hadi shule la sekondari, nilipendelea sana sana somo la kingereza, manake nilikua nafurahia sana kusoma hadithi mbali mbali, nilikua nafurahia sana kufanya fasihi, fasihi ambayo iliniwezesha kuelewa baadhi ya mambo katika jamii ikiwemo siasa na fasihi ya jamii sana sana, iliwezesha kuelewa siasa, uchumi na mambo yalivyo ama hali halisi ya maisha.

Rangi nayopenda sana ni rangi ya samawati. Ni rangi ninayoiona katika nguo aina mbali mbali na sana sana nguo za wanaume ambazo tunaziita kwa kiingereza jeans. Pia ni rangi ambayo naiona katika mawingu. Ni rangi naiona ilipakwa katika magari ama majumba tofauti tofauti. Ni rangi ya ambayo hunipendeza mwanake ni rangi ambayo si kali huvutia na si rangi ambayo ina haiingiani na rangi nyingi.

Napendelea mazingira ambayo yananiruhusu kufanya kazi yangu bila shinikizo ama kushinikizwa kutoka kwa meneja ambayo hailewi kazi inavyopaswa kufanywa. Napendelea kazi ambayo inaniruhusu kufanya utafiti ili kuweza kufanya kazi yangu kwa njia ilio bora. Pia napendelea mazingara ambayo yanaleta kufanya kazi pamoja na wafanyikazi wenzangu kwa njia inayopaswa kushirikiana ili kuakikisha kwamba kazi inafanywa vilivyo.

Napenda kuvaa nguo zinazopelekana na umbo la mwili wangu, kwa hivyo suruali za aina ya jeans aina ya t-shirt na pia mashati mbali mbali ambayo ni ya color ama rangi ambayo inaambatana na ile suruali niliyo vaa ya jeans. Kwa hivyo inaweza kuwa ni t-shirti nyeupe ama nyeusi, shati vile vile pia inaweza kuwa shati ya samawati, shati nyeupe ama shati ya manjano.

Jambo la kwanza ninalofanya ninapokumbana na tatizo kazini ni kutaka kuelewa tatizo hilo. Kwa hivyo, kuistadi na kufanya utafiti wa kina ili kuweza kuelewa chanzo la tatizo hilo ni lipi na tatizo lenyewe lina athari zipi katika kazi yangu. Baadaye, na kulingana na utafiti niliofanya, natengeneza suluhisho mwafaka ambalo natumia kutatua tatizo hilo. Baadaye, narekodi tatizo lenyewe na suluhisho lenyewe ili niweze kuwa na jambo la kunisaidia wakati nakumbana na matatizo kama haya siku zijazo.

Mojawapo ya filamu ninayo penda zaidi ni filamu inayoitwa Tears of the Sun. Ni filamu inayomshirikisha mwigizaji Bruce Willis akiwa na wenzake. Ni filamu inayangazia operesheni za kijeshi za wanajeshu wa Amerika wa maji wakitengo cha Navy SEAL. Mbao wanaenda kumokuwa mishonari katika nchimoja pale Afrika mbao emekumbwa na vita. Na inaashiria ujasiri, ukakamavu na kujitolea kwa wanajeshi hawa katika kufanya kazi yao na kuokoa wanadamu.